Mimi hupenda sana kuchukua tahadhari mapema kabla hata sijatokea nje najua kuwa juwakali linaweza kuathiri ngozi macho na hata afya kwa jumla hivyo si jambo la kupuuza tu kwanza kabisa huwa naangalia hali ya hewa ili nijue kama juwa litakuwakali sana siku hiyo hiyo hunisaidia kujiandaa vizuri na mapema moja ya njia kuu ninavyotumia kujikinga na jua ni kuvaa mavazi yanayofaa mara nyingi huchagua nguo zenye rangi nyepesi kama nyeupe au blue hafifu kwa sababu husaidia kupunguza joto mwilini. Pia ninapendelea nguo zisizobana sana ili kuruhusu hewa kupitia na kufanya mwili wangu ujisikie vizuri. Kukiwa na jua nitakuwa nje kwa muda mrefu, huvaa kofia yenye upana wa kutosha, kufunika uso na sehemu ya shingo. Kofia hunisaidia sana kupunguza mionzi ya juwa moja kwa moja kichwani. Vile vile. Hupenda kutumia miwani ya jua kulinda macho, macho yangu. Macho ni sehemu nyeti sana. Na mwanga mkali unaweza kuyachosha au kuyaumiza. Hivyo miwani ya jua hunisaidia kuona vizuri bila kukaza macho sana. Pia hunisaidia kuepuka maumivu ya kichwa yanayoweza kusababishwa na mwanga mkali. Njia nyingine ninayotumia ni kupaka krimu. Krimu ambayo ni maalumu kujikinga na jua kwenye ngozi. Hasa usoni na mikononi. Krimu hiyo husaidia kupunguza athari ya mionzi ya jua kwenye ngozi. Najitahidi kuipaka kabla ya kutoka nje na kuiongeza tena ikiwa nitakuwa juani kwa muda murefu. Hii hunisaidia kulinda ngozi yangu dhidi ya kuchomwa au kukauka sana. Mbali na mavazi na krimu, pia hujaribu kuepuka kukaa juwani kwa muda ya mrefu. Hasa wakati wa mchana ambapo jua huwa kali zaidi. Ikiwezekana, hupanga shughuli zangu za nje asubuhi mapema au jioni wakati jua limepungua zaidi. Kama nitalazimika kuwa nje mchana, hutafuta kivuli chini ya mti au ndani ya jengo ili kupumzika mara kwa mara. Pia nakunywa maji ya kutosha siku ya jua, siku za jua kali. Joto linaweza kufanya mwili kupoteza maji kwa haraka, kupitia jasho. Hivyo ni muhimu kunywa maji mara kwa mara ili kuepuka upungufu wa maji mwilini. Najitahidi kubeba chupa ya maji ninapotoka ili niweze kunywa wakati wowote ninapohisi kiu zaidi ya hayo, kusikiliza mwili wangu ni kihisi kizunguzungu, uchovu, wakupita kiasi ama maumivu ya kichwa chukua muda wa kupumzika na kutafuta sehemu yenye baridi. Si vizuri kulazimisha mwili kuendelea kufanya kazi chini ya juakali bila mapumziko. Kiujumla, ninajikinga na juakali kwa kuchukua tahadhali kama kuvaa mavazi ya nafaa. Kutumia kofia na miwani ya jua kupaka krimu ya kujikinga. Kunywa maji ya kutosha na kuepuka kukaa juani kwa muda mrefu. Naamini kwamba kujali afya yangu ni jukumu langu hivyo na jitahidi kufanya ni wezavyo kuha kikisha na jilinda dhidi ya athari ya juakali. Pale inapobidi.